Ninapopokea maoni kutoka kwa wengine, ninajitahidi kuyapokea kwa moyo wazi, naanza kwa kusikiliza kwa makini bila kuingilia kati ili kuelewa kilicho semwa. Kisha, napitia maoni hayo kwa kutoji hukumu na kuangalia ni yapi ya naweza kunisaidia kuboresha kazi yangu au tabia yangu. Hii inanifundisha uvumilivu, kujidhamini na kufanya maboresho yanayo hitajika. Baada ya kuchukua maoni kwa umakini na hisi kukuwa na kuwa bora zaidi.

Ninapokabili baridi kali, ninavaa nguo nzito kama koti, skafu na glovu ili kulinda mwili wangu. Pia napenda kunywa chai au vinywaji vya moto ili kufikia joto mwilini. Mara nyingine napendelea kukaa ndani ya nyumba kusoma au kufanya shughuli nyepesi nikipumzika na kujiepusha na baridi ya nje. Njia hizi hunisaidia kubaki na afya na kustarehe licha ya hali ya hewa ya baridi.

Ningependa kupata mafunzo ya kutumia mifumo ya kisasa ya kompyuta na usimamizi wa taarifa. Mafunzo haya yatanisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Pia, ningependa kujifunza mbinu za kushughulikia wateja vizuri na kufanya maamuzi sahihi kazini. Jambo linaloongeza ufanisi wa timu na maendeleo yangu binafsi.

Ndio, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye latha nzuri na afya nyingi. Samaki yana virutubisho kama protini na omega tatu ambavyo husaidia mwili kuwa na nguvu. Pia, napenda samaki wa kukaangwa au kuchomwa hasa nikila pamoja na mboga au ugali.